Mimi hupenda kutumia muda na marafiki zangu kwa kufanya mambo ya nayotuletea furaha na kutufanya tunasahau changamoto za kila siku. Mara nyingi, tunapopata muda, mi hupenda kwenda matembezi au kutembelea maeneo ya kupendeza kama vile fukwe au bustani. Tunapokua pamoja, tunapata nafasi ya kuzungumza kuhusu maisha, kushiriki hadithi za kufuraisha na kucheka sana. Jambo ambalo hutuliza akili na kuongeza ukaribu wetu. Hivyo basi mi hupenda kutumia muda wangu na marafiki zangu, kusimulia hadithi au kuenda maeneo yanayovutia au kuenda kuji vinjari. Mbali na hayo, tunapenda pia kupanga shughuli za pamoja kama kupika, kucheza michezo ya ndani au hata kutazama cinema. Wakati wengine tunajifunza vitu vipya pamoja kama kupika vyakula tofauti au kujifunza ujuzi fulani wakisanaa. Shughuli hizi hutufanya kuwa na mshikamano zaidi na kuongeza ushirikiano baina yetu. Kwa kweli kuwa na marafiki wa karibu ni zawadi kubwa kwani utengeneza kumbu kumbu nzuri na zinazodumu maishani. Wakati mwinngine pia tunatambuana na kila nyakati za changamoto kwa kushiriki na na kusaidiana. Iwe ni katika masala ya kazi, shule au maisha ya kila siku. Marafiki zangu wamekua msaada mkubwa na kuwa na mtu wa kuzungumza naye napohisi uzito au mwenye mawazo ni jambo la muhimu sana Kwa hivyo muda ninaotumia na marafiki zangu huwa wathamani sana kwangu siku ajili ya burudani tu bali pia kwa ajili ya msaada wakihisia na kiakili.

Mimi husomea habari mtandaoni kupitia tuvuti malimbali maarufu zingazatoa taarifa sahihi na zakuaminika. Kwa mfano, mimi hupenda kutembelea tuvuti ya vyombo vikuu vya habari kama BBC Swahili, Citizen Digital na The Standard, kwa sababu hutoa habari za kina kuhusu matukio kitaifa na kimataifa. Tuvuti hizi huwa na taarifu mpya kila saa, hivyo hunisaidia kujua kinachoendelea duniani kwa wakati halisi. Pia napendelea kusoma habari, kupitia Google News na kwa sababu hunikusanyia vichwa vya habari kutoka vianzo tofauti kwa urahisi. Mbali na tovuti rasmi, mimi pia hutumia mitandao ya kijamii kama Facebooku, Instagramu ili kupata habari za papo kwa papo. Kuna kurasa au akounti maalum zinazotoa wa habari za kisiasa kijamii, burudani na michezo kwa lugha raisi ya kuelewa. Hata hivyo, napenda kuthibitisha habari hizo kwa kuzilinganisha na taarifa kutoka kwenye tovutu rasmi ili kuepuka habari za uongo na uzushi. Mitandao ya kijamii hunipa nafasi pia ya kuona habari ya watu wengine kuhusu habari fulani. Jambo linalopanua welewa wangu kuhusu hoja mbali mbali. Aitha mimi hupenda kusoma wakala au maelezo marefu kuhusu mada zinazohusu afya elimu teknolojia na maendeleo jamii kupitia blogu na majarida ya mitandaoni. Hii hunipa ujuzi wakiziada na kunisaidia kuelewa maswala ya kiundani zaidi kuliko kusoma vichwa vya habari pekee. Kwa njia sihisi tu kufahamu kilichotokea bali pia sababu, athari hata suluhisho zinazo jadiliwa habari za mitandaoni ni muhimu. Sana kwangu mtu mwenye ufahamu mwenye maoni yenye misingi na tayari kushiriki michandanda ya kijamii na.

Ninakumbuka tukio moja la kutisha ambalo liliniacha kwa hofu kwa muda mrefu. Ilitokea wakati nilipokuwa mdogo na familia yetu ilikuwa imesafiri kwenda kijijini kwa ajili ya sherehe ya familia. Siku moja kulikuwa na mvua kubwa sana iliyoambatana na upepo mkali. Umeme ulikatika na nyumba mzima ilikuwa gizani kabisa. Nilikuwa pekee yangu chumbani wakati niliposikia sauti ya mlango ukifunguka kwa nguvu. Kana kwamba mtu alikuwa akiingia. Niliposogea kuangalia, sikuona mtu yote lakini mlango ulikuwa wazi. Hofu ililinijaa nilikimbia chumbani kwa wazazi wangu nikiwa na wasiwasi mkubwa. Tukio hilo liliniacha kwa nikihisi hofu. Kila mara kulipokuwa na mvua au mpepo mkali, nilianza kuwa na uoga wa kua pekee yangu kwenye giza au sehemu za kimya. Kila mlio mdogo nilihisi ni hatari na usiku nikawa nashindwa kulala vizuri. Ingawa wazazi wangu walinielezea kuwa huenda upepo ndo ulifungua mlango. Akili yangu ya utotoni bado ilihisi kwamba kuna kitu cha ajabu kilikuwa kimeingia. Hivyo kumbukubu ilibaki kuwa wazi akilini mwangu kwa muda mrefu. Na hadi leo naikumbuka kwa uwazi mkubwa. Kwa miaka mingi, nilijifunza kukabiliana na hofu hiyo kwa kuzungumza na watu, kujifunza kuhusu hali za hewa, na hata kuanza kuwa na imani kuwa mambo mengine ya kawaida na si kila sauti ni tishio. Lakini tukio hilo lilinionyesha kuwa kumbukumbu za utotoni zinaweza kuwa athari kubwa kisaikolojia. Leo na jitahidi kutumia uzoefu huo kama njiaa kuwahimiza wengine kukabiliana na hofu zao na kuelewa kwamba ni kawaida kuhisi hofu. Lakini pia ni muhimu kujiadili na kuitambua ili kupona.

Hata hivyo, najua kuwa siasa imeweza kuwa madai nyeti kwa baadhi ya watu. Hasa ikiwa kuna tofauti za kitikadi. Kwa hivyo, napedelea kujadili siasa katika mazingira ambayo watu wakotayari kusikilizana na kueshimu mitazamo ya kila mmoja. Ninajitahidi kutokuwa na ubaguzi na kutambua kwamba kila mtu ana maoni ya kulingana na uzoefu wake. Kwa ujumla kujitahidi na siasa ni zaidi, ni njia nzuri ya kuongeza maarifa, kufunza kushiriki kwa kira kiraia na kuchochea fikira katika jamii. Ndio napenda kuzungumuza kuhusu siasa kwa sababu ni sehemu mihimu ya maisha kila siku. Siasa huadhiri kila kipengele cha jamii kutoka kwa elimu, afya uchumi hadi haki za kibinadamu. Napo zungumuza na marafiki au familia kuhusu siasa huwa najifunza mtazamo tofauti ya kupanua kuelewa wangu juu ya mambo yanayopendelea nchini na duniani. Mjadiliano wakisiasi hunisaidia kufikiri kwa kina kuthabiti sera mbali mbali na kuelewa matokeo na maamuzi ya vyongozi wetu. Pia ninapenda siasa kwa sababu hunipa nafasi ya kuwa raia mwenye kuelewa na michago, kujua haki zaangu, wajibu wangu na jinsi serikali inavyofanya kazi hunipa uwezo wa kushiriki kikamilifu. Katika mchakato ya kijamii kama vile uchaguzi, hii inanipa sauti kama kijana na rahisi kwamba kuwa kutoa maoni yangu hata katika mazumgumuzo ya kawaida naweza kushawishi wa madilikochan ya. Kujadili kisiasa kwa njia ya hishima ya kuelewana pia uchangia kuimarisha demokrasia ya kuvimiliana katika jamii.

Kuna mambo mingi ninayopenda kuhusu msta wangu, lakini kubazi zaidi ni mshikamano wa watu. Wazazi wa mtaa huu ni watu wa msaada na wanaojali sana. Tunaposhirikiana kwenye mashuguli kama usafi wa mtaa, harusi au hata matanga. Kuna hali ya udugu na kusaidiana bila kujali tofauti. Hii hunifanya nijihisi salama na kuthamini kuwa sehemu ya jamii yenye mshikamano. Watoto hucheza kwa furaha mitaani. Wazazi husalimiana kwa heshima na kuna hali ya amani ambayo ni ya kipekee. Jambo ligine linalonivutia ni huduma na miundo binu iliopo. Tuna masoko madogo ya karibu ambapo unaweza kupata mboga safi. Maduka vyakulala hada migahawa midogo ya vyakula vitamu vya kienyeji. Pia shule ni nzuri za misingi na sekondari na kituo cha afya kinachotoa huduma za msingi. Barabara zetu ni nzuri na zinapitika hata wakati wa mvua. Hali hii hunifurahisha maisha na kupunguza usumbufu wa kila siku kwa wazazi wakaazi wa mtaa huu. Zaidi ya yote napenda utulivu wa mazingira asili yanayozunguka mtaa wetu. Kuna miti mingi ya kivuli, ndege wa asubuhi wanaimba kwa furaha na hali ya hewa ni safi na utulivu. Pia kuna bustani ndogo ambayo huwa, mahali pazuri pakupumzika jioni au kufanya mazoezi ya asubuhi. Watu wengi wanajali mazingira kuhakikisha usafi na hilo linavutia zaidi. Kwa kweli mtaa wangu, unanipa hisia ya nyumbani mahali ambapo najisikia huru, salama na ninapenda kuwa.

Mimi hupendelea kuvaa suruali kwa sababu inanipa uhuru wa kusonga na kufanya shughuli zangu kwa urahisi. Suruali ni vazi linalofaa mazingira mingi, iwe kazini, safari, au hata matembezi ya kawaida. Ninapovaa suruali najihisi nikiwa na uhakika wa kustarehe siku nzima hasa kwa sababu si lazima kuwa makini sana kuhusu jinsi ninavyoketi au kutembea. Zaidi ya hayo suruali mara nyingi huwa na mifuko jambo linalo lahisisha kubeba vitu vidogo. Hata hivyo, kuna nyakati napendelea sketi hasa hasa katika hafla maalum au siku za joto. Sketi huletea hisia za kipekee ya urembo na uvuto wa kike ninapovaa sketi ndefu yenye rangi au muundo mzuri najihisi nikiwa mtulivu na nikiwa katika hali ya furaha sketi pia huwa na nafasi ya kubadilisha mitindo kwa urahisi kwani unaweza kuivaa na blauzi ya heshima au hata teshati ya kawaida kutegemea mazingira hata hivyo sina pingamizi sina pingamizi na sketi kwani pia ni mavazi ya kupendeza na ya kike ambayo huongeza mvuto wa mtu kuna nyakati ambazo napendelea kuvaa sketi hasa katika hafla maalumu au siku za joto kali ambapo sketi hutoa ubaridi na faraja sketi pia huleta hisia za kipekee kwa uzuri na utu wa mwanamke kwa ujumla mimi si mtu wa upande mmoja sana ninapenda kuangalia mahitaji ya siku hiyo Hali ya hewa na shughuli zangu kabla kuamua kuvaa suruali au sketi. Vyote ni vizuri kwa njia zao tofauti na naamini kuwa. Na chaguo ni sehemu ya kujieleza na kujistarehesha. Mwisho wa siku, ni muhimu kuvaa kile kinachofanya ujisike vizuri. Salama na mwenye furaha.

Mi huhifadhi pesa kwa kuweka bajeti ya mapato na tumizi yangu kila mwezi. Hii hunisaidia kujua ni kiasi gani ninapata na jinsi ya kugawa matumizi yangu kwa busara Kwanza mi huhakikisha mahitaji ya msingi kama chakula malazi na usafiri yamelipwa. Halafu sehemu fulani ya pesa kuwekwa kando kwa akiba kabla ya kutumia kwa mambo mengine yasio ya dharura. Kupitia bajeti hii ninaweza kufuatilia matumizi yangu na kuepuka kutumia pesa kwa vitu visivyo vya lazima njia nyingine ninayotumia kuhifadhi pesa ni ya kuweka kwenye akaunti ya benki ambayo situmii mara kwa mara akaunti hii ni kwa ajili ya dharura au malengo ya muda mrefu kama elimu kuanzisha biashara au kununua mali Kwa kuweka pesa kwenye account hii inanizuia kutumia pesa kiholela kwa sababu sipati kwa rahisi kama pesa taslimu Pia mara nyingine hutumia huduma za kifedha za kidijitali kama vile mobile banking au sacco kuweka akiba yangu hasaa pale napopata kipato kidogo kidogo kwa vipindi tofouti mbali na hiyo nimejifunza pia kuhifadhi pesa kwa kupunguza matumizi ya anasa Si lazima kununua kila kitu kinachovutia dukani tu au kufuata mitindo ya mara kwa mara Badala yake mi hujaribu kutofautisha kati ya mahitaji na matamanio. Kwa kufanya hivi ninajenga nidhamu ya kifedha na kujihakikisha mustakabali mzuri wa kifedha. Pamoja na hayo najifunza kuweka malengo ya kifedha na kuwa na subira kufikia kila lengo kwa hatua hatua.

Kinywaji cha baridi ninachopenda zaidi ni jusi ya embe. Ladhaa yake tamu na harufu yake nzuri hunifanya niwe nipende kila mara hasa wakati wa joto kali. Ninapokunywa jusi ya maembe yenye baridi huniletea hisia ya utulivu na kunifanya nijisike mchagamfu. Mara nyingi mi huichagua wakati wa chakula cha mchana au jioni kama kinywaji cha pumziko nacho. Pia ninapenda jinsi kwa sababu inavirutubisho vingi kama vile vitamini C na E, ambavyo ni muhimu kwa afya na ngozi na macho. Ni njia mzuri ya kustarehe huku nikini kufaika kiafya. Hata wakati nikiwa na marafiki au familia, jusi ya embe huwa chaguo langu la kwanza kwani hunifanya huifanya mikusanyiko kwa furaha na ladha ya zaidi. Kwa hivyo jusi ya maembe si kitu kinywaji cha baridi, ninachopendelea kwa ladhaa yake bali pia ni namna inavyo husiana na kumbukumbu mzuri ya afya na hisia tulivu ninapokunywa. Jusi ya maembe hunipendeza sana na inanifurahisha zaidi.

Naam, napenda hesabu kwa sababu ni somo linalohitaji fikra makini na uwezo wa kutatua matatizo kwa kutumia mantiki. Hesabu hunipa changamoto nzuri inayosaidia kuboresha uwezo wangu wa kufikiria kwa kina na haraka. Ninapokabiliana na tatizo la hesabu najisikia kama niko katika mchezo wa akili ambapo kila hatua ni muhimu ili kufikia suluhisho sahihi. Hii hunipa motisha ya kuendelea kujifunza zaidi na kutatua mbinu bora za kutatua changamoto hizo. Zaidi ya hayo, napenda jinsi hesabu inaweza kutumika katika maisha ya kila siku. Kila mara ninapopanga bajeti yangu. Kufanya ununuzi au hata kupanga muda wangu najikuta nikitumia maarifa ya hesabu. Hii marifa ya hesabu. Hii imenisaidia kuwa mtu anayependa mpangilio na mwenye uwezo wa kufanya maamuzi kwa kutumia twakimu na data. Hesabu imenifanya nithamini. Nithamini nidhamu na umakini na ninayo, imeniongezea uwezo wa kupanga mambo kwa njia bora zaidi. Licha ya changamoto zinazoweza kuwepo wakati mwingine. Hisia ya kuthirika ninayopata baada ya kutatua tatizo gumu la hesabu haliwezi kulinganishwa na kitu kingine. Inanipa imani kuwa naweza kushinda ugumu wowote ikiwa najitahidi na kuwa na subira. Hesabu kwangu si tu somo darasani bali ni zana muhimu ya maisha inayonisaidia kufikiri vizuri. Kufanya mamuuzi sahihi ya kunyamu na kuwa na mtazamu wakimantiki katika mambo yote ninayofanya. Kwa hivo hesabu ninapenda kufanya hesabu na ninapenda kujifunza vitu vingi yenye inahusiana na hesabu. Mimi ninapenda hesabu.

Mi hupendelea kuamka na jua kwani hunipa mawazo mazuri ya siku yangu. Wakati wa asubuhi, kuna utulivu mwingi wa na anga huwa safi na tulivu. Jambo ambalo husaidia akili yangu kuwa na wazi wenye utulivu. Ninapo amka mapema huwa na muda mzuri wa kupanga siku yangu kufanya mazoezi mapesi au kutafakari. Hii hunisaidia kuanza siku kwa mtazamo chana na kuwa na tijia katika majukumu yangu ya kila siku. Vile vile ninapomaliza shughuli nyingi mapema. Huwa na nafasi ya kupumzika au kufanya mambo ninayofurahia baadae. Kuamka mapema pia kunanipa fursa ya kufurahia manthari kwa asubuhi. Kama vile mwanga wa jua awa kwanza, hewa safi na sauti ya ndege. Haya yote huwa na athari chanya kwenye hisia zangu. Najisikia kuwa karibu zaidi na mazingira yangu na kuwa na ari ya kufanya kazi kwa bidii. Pia nikiwa na muda mwingi mchana zihitaji kuharakisha mambo. Hivyo husaidia kupunguza msongo wa mawazo. Hii ni sababu ingine kubwa inayonifanya nipende kuamka na jua badala ya kulala hadi kuchelewa. Ingawa kulala mapema ni muhimu. Kwa afya, ninahisi faida ya kuamka mapema ni nyingi zaidi kwa maisha yangu ya si kila siku. Ata hivyo, ninapenda kuhakikisha kuwa nalala mapema ili nipate usingizi wa kutosha kwa sababu afya njema huanza na usingizi mzuri na wa kutosha. Kwa hivyo, ili niweze kuamka mapema kwa ufanisi najitahidi kwa naratiba ya kulala iliyo dhabiti, kuamka na jua kumeleta nidhamu, furaha na mafanikio zaidi katika maisha ya kila siku. Hivyo basi, mimi napenda kuamka na jua kwani kunanipa mwanzo mzuri wa siku yangu na ninaweza kuyafanikisha majukumu yangu kama.